Ujuzi ambao ningetaka kuimarisha ni wakutumia kompyuta ama tarakilishi na katika kufanyia kazi za kuhifadhi data kufanyia utafiti kurekodi data na pia katika kuandika na kuweka habari muhimu na habari za kibinafsi lakini kwa sababu kompyuta inatumika kurahisisha kazi na huwa ni vizuri ama ni haraka kutumia kompyuta kuandika kuliko kuandika kwa mkono. Hivyo, mimi napenda kutumia. Ningependa kujiimarisha kutumia kompyuta ama tarakilishi kikamilifu.

Naam, ni ningepanda kuwa mahali penye amani na kwa sababu wakati kuna amani maeneo ambayo hayana viita yana usalama. Ni kwamba tunahakikishio kwamba kila mtu maisha yake ni salama. Na ni ishara tosha kuwa kila mmoja wetu anaweze kufanya shughuli zake bila vitisho kama vile biashara uchukuzi na kilimo bila kushurutishwa kama kutishwa katika maishe yake. Hayo ndiyo maisha ambayo nayafahamu. Pia ningependa kukua katika mutaa wenye amani na umoja.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa. Kuta zake zina rangi nyeupe. Na juu yake mna dari. Na kitanda hicho kina starehesha. Kwa sababu godoro na furonyo zake za kupendeza na kutoka upande wa dirishani ninaeza nikitupa macho dirishani. Naweza kwa umbali kuona hali ya anga. Pia naweza kuona rangi ya miti ya kijani kibichi. Hivyo napenda kukaa kwa nyumba yangu kwa sababu nikiwa ndani ya nyumba. Pia ninaweza kupunga hewa kupitia kama dirisha hewa safi. Na pia naweza kutazama kijani na hali ya mazingira ambayo ni bora. Kwa nyumba yangu, ninachokipenda zaidi kuna runinga ambayo inanisaidia kupitisha na kupeperusha habari zote ziwe za biashara, kilimo, sheria, mahakama, uongozi, kilimo na kathalika. Hivyo, napenda sana, chumba changu.

Na ni napenda kutumia muda wango na familie yangu kuendeshe zoezi la kushauriana kwa mapana. Tunatumia muda huo kuja pamoja ilikuwaza pamoja na kutatua swala fulani. Muda huo huo pia napenda kutumia nikiwa na familia yangu kutoa ushauri nasaha kwa vijana. Vijana wadogo, ama wa umri mdogo na ili kupata maelekezi katika maisha. Maelekezi ambayo bila shaka wasaidia kukuwa kiakili, kimienendo na kitabia. Pia utumia muda huo kuendelea kuimarisha umoja na mshikamano katika familia. Utautumia muda huo kutatua changamoto na shida ambazo zinaibuka ndani na inje ya ndoa katika familia pia katika familia pia na pia natumia muda huo. Kutathimini ni malengo yapi ya kifamilia ambayo tayari yameafikiwa na ni yapi ambayo hayajafikiwa na ni kwa nini ni vizuizi ama vinagit gani ambavyo vinafanya malengo hayo ya sifikiwa kama ilivyo pangwa kwa haraka.

Naam, jukumu ambalo nalipenda zaidi kazini, ni kutumia fursa yangu ama kutumia tajiriba yangu katika ulingo na taaluma ya kisheria. Kutatua migogoro ama shida na vurugu ambazo zinaibuka pale kazini. Na katika huo, katika hali hiyo ni kwamba, tunatumia nafasi hiyo kwa sababu tunatajiriba ya upana, na tajiriba kubwa ambayo inasaidia kutatua, ma, ma, ma, kutatua shida kama hizo, kablo na kuthibiti na kuthibiti hali ya sitofahamu. Iwapo watu ama wafanyikazi hawaelewani. Tunaketi pamoja, kuzungumza na kutatua matatizo ambayo yanatukumba sisi sote. Bila kujiona mmoja kama aliye juu ya mwingine, ama aliye na cheo fulani, kwa malengo ya kuhakikisha tunafikia malengo ya kazi na kufikia malengo ambayo ama yale maazimik yetu ambayo tumeyatenga na kuyalenga kuyafikia.

Naam mafanikio ya kibinafsi ambayo nimepata pale kazini. Kwanza nimeweze kuelewa na kuelewa zaidi kuhusu umuhimu wa kufanya kazi na wengine. Pia naam katika hali hiyo hiyo nimeelewa na kujifunza kwamba onapofanya kazi na wengine kazi huwa rahisi. Kila mtu wapea na shikilia nafasi fulani. Wewe pia na shikilia nafasi fulani huwa ni muhimu na kurahisisha kazi. Jambo lingine ambalo nalo lidhamini pale kazini. Ama ufanikiwa ambalo la kibinafsi. Ni kwamba nimeweza kupata tajriba pana ambaye itanisaidia hata kama si eneo la kazi pekee. Katika hali nyingine tajriba katika hali ya kusimamia vikundi vya watu vikundi vitengo mbali mbali. Kusikiza maoni yao na pia kutatua migogoro yao. Mbuni lingine ambalo ni la dhamani pali kazini ambalo nimejifunza ni kwamba ni muhimu kuwa na uadilifu ama kuwa mwadilifu. Hivi hurahisisha ama huwa huonekana kama mwaminifu. Na hivyo ni kajua kwamba wana dhamani kwa sababu kama wewe ni mtu mwadilifu. Basi ni vigumu kuhusishwa na visa vya wizi. Au kupora mali ya uma au mali ya kampuni.

Napenda kusoma maoni katika mitandao. Kwa sababu ni moja ya njia hapo ya watu kuzungumuza. Na kutoa maoni ambayo wakati mwingine huwa ni suluhu ya kutatua changamoto zinazotukabili. Mashinani ama vya vijijini baadhi ya maoni hata kama ni maoni kinzani yanasaidia kututua changamoto katika ulingo wa biashara, siasa, kilimo, elimu na uongozi. Na kwa sababu wakati uma ama viongozi wawe ni vijana, wazee, kinamama, wanaume ambao wanahusishwa kila mtu maoni yake sawa. Na yanafa kuzingatiwa katika kutoa maamuzi. Maamuzi ambayo yanalenga kuimarisha mmoja ama mshikamano wetu. Je, watu wanakuja na maoni tofauti, maoni haya maoni tofauti, si maoni duni, ni maoni bora, japo yanakizana, maoni ambayo yanalenga ama watu, maoni ambayo yanalenga kusuluhisha tatizo mbalo tuko nalo. Basi na ambao imeungwa mkono na asilimia kubwa hayo husaidia kufanya uamuzi wa busara na hivi kuhakikisha kwamba kila mtu anajisikia kwamba yeye ni mwenyeji ndani ya kijiji kwa sababu maoni yake ama anamchango wa moja kwa moja katika shughuli za kuendesha usimamizi na uongozi wa nchi, kijiji au mjini.

Naam ni muhimu pia kujua. Miwani maramingi huvaliwa kwa sababu mbili kuu labda kusaidia kuona kwa wale ambao tunatatizo la macho. Au pia huvaliwa kwa sababu ya kiumaridadi. Ama kama moja wapo ya mavazi ambayo naweza kufaa kwa kuimarisha tuumaridadi. Mimi navaa miwani kwa sababu ya umaridadi. Sikwa sababu ni natatizo lakuona. Lakini, navaa tu mara kwa mara. Njapo si kwa muda murefu huvalia tu wakati nina shughuli fulani. Wakati na tembea eneo fulani. Wakati mwingine navaa. Wakati niko kwa gari. Ama nika kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa pikipiki ili kuepusha macho Nao Na ile he wakali ambayo inavuma ama upepo mkali unaovuma ambao unaweza kusaidia ama unaweza kufanya macho kama hayazi nga tiwi vizuri. Unaweza kufanya macho kuonekana ama kuwanashida mbali mbali hivyo ndiyo sababu kuunavaami wani.

Naam, tunda langu la kupendezwa ni nanasi. Mimi hupenda nanasi kwa sababu huwa na virutubishi muhimu mwilini hiyo ni moja ya hapo ya vitamini ambavyo ni moja katia gyakula vinavyo saidia kupigana na magonjwa. Na pia kuzuia ama tunasema pia ni moja kati ya njikula ambayo ni muhimu na inasaidia pia kuimarisha kinga za mwili. Kirutubishi vyake huwa ni muhimu kupambana na magonjwa. Na ili kuepuka magonjwa haya basi ni lazima tu hawe anakula matunda. Sababu nyingine nanasi huwa ni tamu. Na ni tunda ambalo hasa wakati wa msimu kuna jua kali. Ninapo keti nakula huwa ni tundla la thamani na ni muhimu katika kuimarisha afya ya mwili. Pia ni tunda tamu na lenye uwezo wa kufanikisha hali ya utenda kazi wa baadhi ya sehemu za mwili.

Mimi nampenda paka na sababu ni kwamba paka ni mnyama ambaye amejifadhi na mwenye usafi anajua kuweka usafi wake. Pia ni mnyama mutulivu ni paka naweza kuwa ni mwenye starehe wakati mwingine natulia pali kwa kitanda. Nampenda paka kwa sababu paka unaweza kuishi naye kwa nyumba ili hali mbwa hauwezi. Paka anaweza kulala juu ya kabati kwa meza au pia kwa gitanda. Lakini mbwa hawezi kulala hapo. Kwa paka, paka anasaidia kuwinda, kuwinda panya na hata nyoka ambayo yangeweze ambayo nyoka ambaye huwa ni hatari katika maisha ya binadamu. Paka anaweza kupambana na nyoka na hata pia kumu huwa. Kwa sababu, njoka anapo pigana vita na paka, paka anaweza kumushinda nguvu na kumaliza ama kumua na hilo huwa ni kinga ama huwa amesaidia kuzuhia hatari za nyoka. Ambaye angeleta labda huu nyoka mgingia kwa nyumba na kuzua hatari ama pia kutoa za hali ya wasi wasi. Panya pia paka pia wanasaidia kuwanasa panya ambao ni chakula chake. Hawa wanyama wa panya wana wanapoharibu nakutobowa ya kula nguo na kadhalika.

Ndio ni nimetembelea mito kadhaa na ziwa pia. Na vyote nilipata kuna samaki. Weza kuona watu wakiendesha zoezi la kuvua samaki pia katika maziwa hayo ziwa kubwa kama vile ziwa victoria ama ziwa nakuru. Unapata kuna shughuli kadha wa kadha zinaindalea pale. Vuvi ni mwenyeo, uchukuzi pale kwa maji kwa kutumia mashua, unaendelea. Na pia katika mito hali ni hio hio.

Mara mingi, mimi huenda hospitali mara kwa mara. Hasa, wakati wakati ninaenda kupima na kutathmini hali yangu ya afya, ni muhimu naweza enda mara tatu kwa mwaka. Ninaenda kupima na kujua hali yangu ya kiafya ilivyo. Hii inasaidia kwamba, hii iwapo nimepata magonjwa fulani yanayoweza kupona naanza kutibiwa katika hali ya mwanzo mwanzo. Na hivyo, yanapona kwa haraka. Pia shughuli ingine imefanya niende hospitali ni kufanya utafiti ama pia katika hali ya masomo. Tatu ni kwa sababu naenda hospitali wakati nimegonjeka na kupata tiba na kisha baadae kurejea makazini mwangu. Hivyo, hospitali huweza kwenda mara mingi ya mara chache kulingana na sababu ambazo zinakupeleka pale. Lakini kwamba ni kwa sababu ya magonjwa ni mara mbili au tatu kwa mwaka. Kwa sababu si kawaida kuugua kila mara iwapo viwango vyako vya kuthibiti magonjwa mwilini ni imara.

Ndiyo ninaiimiza ushirikiana katika timu kwa sababu tunaposhirikiana ama tunapokuwa na ushirikiana na umoja na mshikamano inasaidia kukuza na kuendesha. Inasaidia kuendesha shuguli za kazi kwa raisi. Pili inasaidia kufanya kazi mingi kwa wakati kama muda mfupi. Tatu isaidia kukuza umoja wetu. Nne ni kwamba ushirikiano huo tunaoanana kufanya kazi kama timu kwa sababu inaonekana kazi ni ya kikosi chetu sisi sote lakini hakuna kazi speciali ya mtu fulani. Ushirikiano huo pia husaidia kujenga taswira kamili ya kazi. Kwamba tunafanya kazi kwa ushirikiano. Na hakuna kusema hii ni kazi ya idara fulani. Ni kazi ya kitengo fulani la hasha. Kazi tunafanya kwa ushurikiano ushurikiano huo pia hutowa nafasi mwafaka zaidi kwa iyo hama awa wanakikundi hama waliondani ya iyo timu kutoa na kuleta mchanga wao na maoni yao ambayo hayangeweza kupatikana ambayo angepeza kuwa raisi kama atungekuwa tunafanya kazi kwa timu. Mwisho timu husaidia kujenga ama kuimarisha tajoba ya kushirikisha wengine na hivyo inasidia kujenga watu wengi kwa pamoja ama kwa wakati ama kwa muda sawa. Mda mfupi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Japo michezo ambayo ni si kila mchezo. Lakini kwa michezo fulani hili kujenga ushirikiano uhusiano mwema kati yangu na watoto. Na hali ambayo huwa ni muhimu na kujenga taswira fulani. Hujenga hiyo taswira na kuonyesha kwamba watato hao wananiona. Kama rafiki na mwelekezi wakati huo huo. Na pia mchezaji mwenza. Hivyo hali ya kuogofya. Na watoto hao hawawezi kuniogopa kwa sababu tumesha jenga ushirikiano. Tumeshajenga uhusiano mzuri. Na hivyo hivyo na kujenga urafiki pia watoto hao. Pia ni muhimu kuwaonyesha na kuwaelekeza jinsi navyofaa kucheza kwa kujitunza, kujiimarisha. Na mbona kuchezaji uchezaji huo ni muhimu. Pia naeza pata kucheza na watoto kunatoa nafasi mwafaka. Kwangu kutatua changamoto ambazo zinakumba watoto ambao wanacheza ama ambao wanalemewa na kucheza tunatoa nafasi hiyo ili kusaidia kuhakikishia ya kwamba kila moja wao anachangia.

Na ni muhimu kuelewa kwamba. Wakati unapolala mchana, wakati au unapolala mapema. Unamka mapema. Hivyo hauwezi kuchelewa kupatana na majira ya jua. Kwa hivyo ni sawa na kusema na penda kulala mapema ili niweza kurauka ama kuamuka mapema kabla ya jua kuchomoza. Na ili kutimiza malengo na kufika kazini wakati unaofaa. Itabidi nilale mapema ili niweza kupata muda wakutosha, wakupumuzika.

Naam bado na jawabu ni kwamba hapana sijaweza kupata nafasi ya kusafiri kwa ndege. Na hivyo lakini iwapo nitafanikiwa na kupata nafasi hiyo ya kusafiri kwa ndege labda kuenda katika nchi jirani, barani Afrika, uropa, Marekani Kokote kule ninaweza kusafiri na kuelekea huko. Na kusafiri wa ndege, ijapo sijasafiri lakini na utazamia kuwa ni usafiri, mzuri huwa usafiri, muhimu na ambao, mara kwa mara ijapo huwa, huwa ni hatari zaidi, lakini hiyo haimanishi tusisafiri kwa ndege. Hivyo, nina hamu ya kusafiri kwa ndege na kuzuru maeneo tofauti ulimwenguni.

Kwanza ni muhimu kuhakikisha kwamba plastiki ama kuelewa kwamba plastiki na bidhaa za plastiki zina madhara yake ambayo ni kutokana na madhara hayo ambayo mamlaka wa kusimamia mazingira nchini nema ilipiga marufuku ili kuepukana na matumizi ya plastiki hivyo hutumia mifuko kama vile kikapu kwa niaba ya karatasi za plastiki. Wakati mwingine, tunatumia badala ya kutumia karatasi za plastiki, tunatumia mifuko ambayo ni ya kununulia bidhaa. Wakati mwingine mifuko, wakati mwingine tunatumia vikapu, wakati mwingine hata tunaweza kutumia karatasi za taifa. Karatasi kama zenye miundo ya kama magazeti kufungia bidhaa muhimu ili na pia wakati mwingine kupunguza matumizi ya plastiki ni kuzingatia kanuni zilizotolewa na mamlaka ya mazingira nchini nema kwamba ili kupunguza mamlaka haya kupunguza matumizi ya plastiki ni kuwa mwangalifu na kuripoti wanaoutumia katika mamlaka ya nema wanatumia karatasi za plastiki ili kuhakikisha kwamba marufuku yanafanyika kwa kila moja wetu ili kuimarisha afya kwa sababu afya. Jukumu la kuimarisha afya ni la kila mmoja wetu. Si jambo la mtu mmoja. Hivyo mamlaka ya nema ilifanya murua jambo zuri zaidi kupiga marufuku. Jambo lingine ambalo tunalifanya ni kufunga. Kufunga kampuni na mpaka kufunga na kuchukua hatua kali zaidi za kisheria. Kwa wale ambao wanahusika na kusambaza karatasi za plastiki, hivyo tunawachukulia hatua kali za kisheria kuhakikisha wameadhibiwa kwa mujibu wa sheria ili kuwa funzo kwa wale wengine waliotaka kufanya. Biashara kama hiyo kwa sababu biashara ya kuuza karatasi za plastiki ni kinyume cha sheria imepigwa marufuku na mamlaka ya nema.

Nam, kipindi cha televisheni ninacho kipenda zaidi ni kipindi cha burudani. Kiampili ni kipindi cha uchanganuzi wa maswala ibuka katika jamii. Maswala ya uongozi, kilimo, biashara, sheria, mahakama na siasa. Kipindi kingine ambacho nakipenda zaidi ni kipindi cha kipindi ambacho kinaangazia maswala ambayo yana athiri mchango wa uma kwa jumla. Na hizo ndio kipindi, pia kipindi cha habari ambacho kinatujuza habari tofauti tofauti. Katika nyanja mbalimbali za siasa, biashara, kilimo, uongozi. Nchi njia ya kudhibiti, kutotumiza vibaya kwa mamlaka mpolisi, vita, mahakama, sheria ya yote ni vipindi ambavyo navipenda sana katika runinga.

He, napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa sababu, kazi ya nyumbani ni kazi ya kibinafsi. Na ambayo faida ama athari zake huonekana moja kwa moja. Katika makazi unamoishi. Hivyo basi kazi ya nyumbani ni bora zaidi. Pia kazi ya nyumbani, kama vile kuenda shambani, kulisha, kuchunga mifugo, kupika, kuchota maji zote ni kazi ya nyumbani. Kazi za nyumbani husaidia kujenga tajiriba ya kizazi kijacho na kujiandaa kwa maisha ya badaye hasa kwa vijana kama sisi inatuandaa kwa ajili ya maisha ya usoni. Nasaidia kupata tajiriba mapema ya jinsi ya kukabiliana na changamoto za maisha ya kinyumbani. Na jinsi ya kutatua matatizo kama haya yanapotukumba na athari zake kututudua kwa njia mwafaka. Pili kuhakikisha kwamba hakuna siku hata moja. Shughuli za familia zitakwama kwa sababu ya changamoto ambazo zimetokea nyumbani.

Naam, kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya ni ku katika maisha kwamba ni kusaidia rafiki zangu na rafiki yangu wakaribu ambaye alikuwa na shida, alikuwa amekumbwa na matatizo kosefu wa chakula. Kaa tunaingia kwa mfuko, tuna mtafutia chakula. Jambo lingine ni kwa sababu ni tunaonyesha kwamba o jambo la wema ambalo tuliwahifanya ni mtu alie tuma pesa kimakosa kwenye simu yangu kisha baadae alivyo tuma pesa yaku akakumbuka ama aka fahamu kwamba pesa hizo zilitumwa kimakosa. Haka nipigia simu na kunishauri kwamba na kunieleza kwamba fedha hizo zilitumwa kimakosa. Na hivyo ananiuliza kama naweza kumuregesha. Nikamuambia nisawa. Na akarudisha pesa zake katika account yake ya Mpesa.

Naam, udhaifu unaponi ama jakamoto wa udhaifu wangu kazini ninaweishugulikia kwa njia zifwataze njia ya kwanza ni kujihusisha ama kujiunga na wale wenye ujuzi katika kitengo hicho ili niweze kunjifunza kutoka kwao pili ni kusaka ushauri nasaha kutoka kwa wakuu wangu ama wasimamizi kwenye idara ambayo ninafanya kazi ili kunishauri zaidi na kupata umaarufu kwa kuweza kufanya kazi hiyo jinsi inavyotakikana. Pili ni kukubali na kwamba kila mtu ana mapunguvu yake na udhaifu wake. Na hivyo ninasema, ata kama nina udhaifu fulani katika kitengo fulani ninaweze kujikaza na kujizatiti jinsi ninavyoweza. Ingine ni kwamba tunakua na muda na utakuwa na uweza kuhamishwa kutoka eneo ama kitengo kimoja hadi kingine ambacho natajiriba ya kufana na ambacho ninaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa sababu kila mtu ana upungufu wake na ni vigumu kukua na ama ni vigumu kukosa udhaifu katika kila mtu ana upungufu na udhaifu wake katika kitengo fulani.

Naam, jinsi ya kuweka malengo ya kila mwezi. Kwanza ni kutathimini udhaifu wa kila idara. Kwa kuzingatia muda na malengo yaliomu. Iwapo malengo hayo yameafikiwa basi ama yamameweza kutekelezwa kikamilifu basi sina budi ila kuendelea na mengine. Na kubuni malengo mengine na kuyapangia vizuri kwa njia ya muda ama wakati muda wakati wahusika ama wadau watakuwa wanashikilia hapo fedha na zaidi ya yote ni mutaje kwa sababu kila kila malengo yanahitaji kufikiriwa na kuwaziwa kuhusisha wengine ili kupanga ratiba ya jinsi malengo mapya yatakavyokuwa yakitekelezwa pili ni kupata ushauri kutoka kwa wakuu wa idara fulani ili kusikiza maoni yao na kuelewa iwapo hivi ndivyo mambo yanavyofaa kutekelezwa je yanatekelezwa kikamilifu? Hivi ndio kabla ya kupanga malengo mapya.

Naam sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kuzaliwa. Mbari nimesherekea kila mwezi wa septemba kila mwaka napenda kusheherekea kwa sababu kila ninapopata na kukamilisha mwaka mpya ndivyo navyozidi kukua na hivyo hivyo nafasi ya kusheherekea kwa pamoja na marafiki zangu familia yangu na hivyo ni muhimu kusherekea ili kumpa mwenyezi mungu shukrani pia kwa sababu ya ulinzi na uwezo wake mwenyewe.